Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya heshima, tabia ya usikivu, tabia ambayo haina matharau, pia kukuwa na uhusiano thabiti na wenzangu, pia tabia ambayo ninaipenda ingine ni kuwa msikivu wa saa wakati unapoambiwa chochote au cha maana katika kumbi.

Kufikiria kuanzisha biashara ni jambo ambalo kila raia kama Kenya. Huku Kenya nimewahi fikiria kwa muda mmoja au muda mwingi. Kwa sawa mimi, mimi pia nimeweza kufikiria kufungua biashara, si mara ya kwanza ama mara mbili, ni mara mingi, si ni mara mingi ambao niweza kufikiria kuanzisha biashara ambayo inaweza kuongeza kipato.

Jambo ambalo ninaloweza kufanya ili kujiandaa katika mkutano ni ya kwanza ninajua ajenda ambazo zinawezaenda kuongelewa kwenye mkutano wowote kwa hivo mimi huwa tayari na pointi kathaa hayo mambo ambayo ninaweza kutarajia yatakayoongelewa katika mkutano wowote ule pia mimi hujiandaa vizuri. Naukaa katika hali ya kupendeza kwa hivyo!

Hekima ambayo nimejifundisha katika maisha yangu ni hekima ya kuwa mtulivu na kuwa mwenye sababu za kufanya jambo lolote wakati unaofaa. Ikiwa nyingine pia ni hekima ya kutatua maswala yalio hitaji ubunifu na akili nyingi.

Mfumo wa simu ambazo nazipendelea, ni mfumo wa simu za touch screen, ilhali kuna pia simu za za button, yaani za kifitusi, za kufinya finya mfumo huu wa simu za kidijitali, simu ambazo huwa, zina touch screen moja, kuna kampuni kadhaa ningependelea kuongelea simu zake. Ya kwanza, ni iPhone, ya pili Samsung, huwa inatengeneza mfumo mzuri wa simu.

Hapo katika kuongelea kuamka kwangu mapema au usiku inalingana na jambo ambalo linalochangia mimi kuamka mapema au usiku kwa mfano kuna wakati mwingine inabidi uwe tunaenda kazini mpaka jioni. So unaweza kuenda kazini jioni lakini unapendelea kufanya vitu zangu mapema kwa hivyo unaamka mapema na kufanya shughuli zangu mapema kabla usiku ifike mambo yako shwari na mambo yako sambamba.

Mazoezi ya mwili nilikuwa nayafanya kwa kila mara wakati ambapo nilivyoweza kuwa mwana riadha lakini nilipoweza kupata ajali mazoezi niliyapunguza, kwa sasa kufanya mazoezi yananilemea kiasi na singe sifanyi vile kwa kwa kulinganisha na hapo awali lakini ningependa sana kufanya mazoezi haya ya kimwili kila mara.

Maonyesho ya sanaa nimeshawahi kuhudhuria onyesho kubwa hapa Kenya. Onyesha hilo huandaliwa mwezi wa kumi huwa tunaweza kuenda kuona sanaa mambo yanayofanyika katika nchi, nchi hii yetu. Mambo tofauti tofauti, kilimo, ufugaji na mambo mengine.

Hali ya anga ya leo ni hali ya jua kali. Kwa kuwa tuko januari, jua kali si. Ni kawaida yetu si jambo la kushtua sana. Kwa kuwa tunatarajia jua kuwa kali januari. Na saa hii kuna joto mingi. Lakini sasa tumevaa nguo nyepesi ili kukabiliana na hili jua ili kupunguza joto na jasho kutokea mwilini.

Nyumbani napenda kufanya kazi ya kupika, kazi hiyo huonekana kukuwa kazi mzuri, na kuwa ni kazi ambayo inaweza kufanya uwe mwenye furaha mingi sana. Nyumbani hapa kuna kazi kingine, lakini kazi zote za nyumbani ni kazi mzuri kwa hivyo, lakini kupendelea moja ni si jambo la kushangaza.

Kazi ambayo ninayoifanya ni kazi ya uhuzaaji. Uuzaji ni kazi kilichoweza ni kunifanya ni chague kazi hii ya uuzaaji ni kwamba kila kitu katika kila sekta ya kibiashara uuuzaaji ndio jambo la kwanza. Yaani market, market ndio huwa jambo linaloweza kufumbua biashara mingi, hilo ndo jambo lina liloweza kunifanya nifuate mkondo huu wakazi. Changamoto ambazo nilizoea kupata katika kazi hii, labda wakati mwingine unaweza kosa kuuza, hau wakati mwingine ku kunaweza kutokea changamoto ya hali ya hewa.